Kujaribu teknolojia mpya, ndiyo, napenda. Napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu ni dunia inakoelekea kwenye kutumia teknolojia zaidi na zaidi. Kwahiyo, kadri siku zinavyozidi kwenda mambo yanazidi kubadilika kwenye maisha yetu ya kila siku. Teknolojia ni vitu ambavyo vinaenda kwa kasi zaidi. Kwayo, diyo, napenda kutumia vitu. Kujaribu teknolojia mpya tofauti tofauti ambazo zitakuwepo kwa muda huo pia ambazo naweza nikaa. Jaribu kuzifanya huo ambazo nitakuwa nina uwezo nazo wa kuzifanya.

Siku kuu na isherehekea kwa amani, kupika vyakula ambavyo nitakuwa na tamani kula kwa siku hiyo, kushiriki na watu ambao na wapenda kwa siku hiyo, kupata utulivu, kutafakari, kufanya watu ambao nawapenda wafurahi, kuwaona wakifanya mambo yao vizuri napenda nikiwaona wakifurahi, wakiona kwamba sio kila wakati ni lazima kuwa mtu mwenye huzuni, au mtu ambaye kulalamikia kama mambo hayaendi sawa kuna muda mwingine inabidi tu ufurahi kuwa mambo yanaweza yaka enda sawa muda wowote ambao utakuwa una unaona ni mzuri kwako au ni muda ambao mambo yanaeza yaka enda vizuri muda wowote ule.

Kiukweli hamna timu ambayo naipenda kusema eti timu ya mpira wa miguu labda naipenda au labda naifuatilia hakuna timu ya namna hio napenda kuwaona watu, wakifurahia kuangalia mpira au kushabikia mpira, kwa hivyo mimi sio mtu wakumshabikia mpira au sijawai kufatilia sana mpira kwa hivo siwezi nika sema chochote kwenye kitu ambacho sikijui. Sio mpenzi wa kufuatilia mpira, wala sina ushabiki wa kwenye mpira hivyo sielewi chochote kwenye mpira. Japo, ni mchezo mzuri kwa sababu, watu wanautumia kama sehemu ya burudani, muda mwingine unawaona wanakasirika, muda mwingine wanafurahi. Ni sehemu ya mchezo pia, hivyo ni mchezo mzuri, japo mimi siufuatili sana.

Kwenye tathmini za kazi ni kitu ambacho naiza sama nikizuli kwa sababu kama hakuta kuwa nanamna kuangalia au kurejea ya vitu ambavo vimefanyika kwenye kazi manake hakuta kuwa na uwezo wa kuru kuangalia wapi palikosewa, wapi palifanyika vizuli au kitu gani kifanyike kwa uzuli zaidi. Kwa hiyo kupitia kurudia rudia ni kitu ambacho kimefinyika naiisi kinakuwa ni vizuri zaidi kwenye kuona namna gani hizi vitu zinafanyika kwa uzuli. Kwa hiyo kwenye tafmini ya kazi ni kitu huzuli kasabu kinasaidia kuboresha kama kuna kitu kibaya kitolewe ili vitu vizuli kineze kupata na fasi ya kudubisha vizuli kazi yifanyika kwa uzuli zaidi.

Likizo yangu ya ndoto. Napenda niende sehemu na hii nimeipanga. Ikatokea siku nimefanikiwa kuondoka moja kwa moja nyumbani au ninefanikiwa kuanza kitu ambacho nina uhakika kinaweza niendeshea maisha yangu natamanj niende sehemu ambayo ina ukimya. Kama ni porini, kama nitaenda sehemu na watu tofauti tofauti. Japo wata kuwa ni watu ambayo tutakuwa siwafahamu. Ila nataka nitumie muda kwenye ukimya. Hakuta kuwa na simu, kuta kuwa na kelele haba ni muziki tu ambao utakua una pigwa uko sauti za ndege, sauti za mito ninazo kuwa nataka nisikie na sehemu ambayo ningependa kwaenda ni ya ustuni au sehemu ambayo inautulivu sana sana sana sana na kitu ambacho ningependa kufanya huko ni kutuliza akili, kuipa akili muda wa kutulia, kutafakari, kuona wapi mambo yanaenda sawa, wapi mambo yanakosewa wapi mambo ya nakosewa wapi nirekebishe wapi nisirekebishe hakuna mtu ambaye ningependa kusafiri naye, ningependa tu kwenda mwenyewe yaani mwenyewe kwa sababu ni njia ya kutaka kujisikiliza, kujua na hitaji nini, na kwa nini kwa wakati gani, ila ikatokea nimekutana na watu wengine huko itakuwa ni sawa ila sito taka kwenda na mtu yoyote ambaye na mfahamu na hitaji kupumzika na kutembea na kufahamiana na watu wengine tofauti tofauti hivo vyote navitaka kwa sababu kutengeneza watu wapya. Kila ichwapoleo ni kitu kizuri. Kila mtu anamchango wake kwenye namna tunavyoishi.

Maua ndiyo napenda. Napenda ndiyo maua tofauti tofauti. Japo sijawahi kujinunulia bunda la maua, lakini napenda. Kuona mtu anapewa au mtu akinipa. Japo sijawahi kupokea maua kutoka kwa mtu yeyote. Ila napenda maua. Nakiyaona sehemu yamepandwa, yanaleta mwonekano mzuri. Lakini pia kuna maua. Mengine yanatumika kama dawa kwa hiyo. Nayapenda maua ndiyo.

Lengo la muda mrefu la kazini ni kuhakikisha nakaa muda muefu kwenye ofisi moja. Kwa sababu ikiwa nita ama ama kutoka sehemu moja, ofisi moja kwenda sehemu nyingine bila kutulia au kutumia muda kwenye ofisi moja. Haita kuwa vizuri, maanake nitakuwa sina utulifu. Hivo natamani ni nipate utulifu kwa kutulia kwenye ofisi moja kwa muda mrefu kidogo ili niweze kukua na uwaminifu kwenye kampuni au kuisaidia kampuni kwa muda mrefu. Pia ikiwa utatumia mdamlefu kwenye kampuni moja maanake, unatangeneza uzoefu, unatangeneza uaminifu. Ifo, ndiyo, natamani kukaa sehemu moja kwenye kampuni. Ni mkakati wa mdamlefu ambao nnao.

Udhaifu wangu kazini, udhaifu ambao nao ni kutovumilia watu ambao hawafanyi kazi kwa uzuri sana sana tukiwa kwenye timu na na shughulikia vipi huo udhaifu ni kuhakikisha watu ambao wanakuwa wavivu kwenye timu sipangwe nao kabisa au kama nimepangwa nao ni kuhakikisha nawaelekeza hali halisi kwamba ikiwa hawatoweza kufanya kazi kwa uzuri maanake hatutaweza kufanya kazi siku nyingine na mtu kama huyo. Hivo wanatakiwa kubadilisha, wanatakiwa kubadilisha vitu ambavo vinafanya kunikwaza au vinafanya kuwakwaza watu wengine kwenye timu. Hivo, hiyo ni moja ya udhaifu wangu ambao nahisi ndo udhaifu mkubwa ambao ninao sipendi watu wavivu, sipendi watu ambao wanaegemea sana watu kwenye kupata vitu, wanategea. Hivo udhaifu namna nayotumia ni kutokufanya nao kazi kabisa au kama nimepangwa nao kuhakikisha nawaambia ukweli kwamba wanatakiwa wabadilike ili tuweze kufanya kazi vizuri.

Mnyama ninayetamani kumfuga ni paka. Paka kwa sababu paka ni mnyama fani mtulivu. Akipata utulivu. Akipendwa vizuri ni paka ni mnyama fani mtulivu. Awe ana manyoya mengi. Awe ya na rangi kama ya kijivu. Tabia zake yawe mpole. Mchangamfu muda huo huo asiwe mkorofi. Lakini pia kitu cha kuchekesha paka mara nyingi huwa wanachekesha. Kulingana na uhalisia wao ulivyo. Muda ambapo wanapenda kuonekana kama binadamu. Wanapenda kuchukuliwa kama binadamu huwa wanachekesha. Na wanyama kwanini napenda wanyama wa kufua. Kwa sababu naamini wanyama ni waamini kuliko binadamu. Muda mwingine naweza kusema wanyama hawana usaliti. Wakimpenda binadamu mmoja wanakuwa wamempenda binadamu mmoja. Tofauti na binadamu mwenyewe sisi tumeumbwa kubadilishabadilisha mwazo tofauti na wanyama hivo. Natamani kumfuga paka.

Mahali pa ibada, nina muda mrefu sana sijafika mahali pa ibada. Na sio kwamba ninasahau kuweka msingi sana. Ni vile uvivu na maeneo ambayo nipo. Kidogo, kuna umbai kidogo kutoka sehemu nilipo mbaka kufika kanisani. Hivo, sijaenda mara nyingi ila ikitokea nimepata nafasi huwa naenda. Na ninaenda kila jumapili kulingana na mimi ni mkristo. Hivo, naenda ndiyo, mara chache chache.

Rangi yangu ya kupendezwa zaidi ni rangi nyeupe kwa sababu ni inawakilisha usafi kitu kuwa hakina madoa napenda rangi nyeupe japo kuna sehemu ningine uwa hainipendezi lakini napenda rangi nyeupe kwa sababu haipendi uchafu lakini pia ku ukiachana rangi nyeupe napenda rangi ya blue rangi ya blue ni nzuli kwa sababu inaendana sana na ngozi yangu ivo naipenda rangi ya blue. Kwenye nguo, kwenye vitu naipenda rangi ya blue.

Chakula chenye ladha ya nyama, napenda nyama. Napenda chakula chochote chenye ladha ya nyama. Kwani nyama naipenda haa, lakini pia napenda maharagwe. Ivo, ni chakula ambacho nakipenda ya nyama. Sababu huku tulipo ukila nyama wemmunaonekana umekula vizuri ibu naipenda nyama naipenda chakula chenye ladha ya nyama.

Kitu kinachonifanya nicheke ni ikiwa nimeweza. Kudili na changamoto zangu zote kwa wakati, kifedha, chakula ninacho, amani ninayo kwa sababu ikiwa sina amani au sina fedha kuweza kuhudumia mahitaji yangu ya muda huo, nakuwa sina amani manawege sito kuwa na uwezo wa kucheka. Ila nikiwa nimeweza kupata mahitaji yangu yote kwa wakati nimeweza kuyapata muda ambao ni kuwa nahitaji sana maanake nitakuwa na amani hivyo nitacheka. Nitakuwa na furaha muda wote. Hivyo napendelea kuwa na amani inanifanya nicheke. Sio kitu kingine.

Hesabu, nazosipenda labda hesabu za pesa. Hila hesabu za dalasani ya pana, hesabu za dalasani sisipendi, napenda hesabu za pesa. Napenda kuhesabu pesa, kwa sababu pesa inaniwezesha mimi kupata maitaji yangu, kalibu yote. Napenda kuhesabu pesa. Hila mahesabu algebra, jui cumulative frequencies, no, napenda kwa hesabu. Ila napenda kuhesabu pesa napenda kuhesabu pesa ila kwenye maesabu ya vitu ambapo yanilapenda kufanya maesabu ambayo yananisababisha kupata pesa ila maesabu ambayo yananichosha akili alafu sipati pesa apana sipendi.

Mimi ni mtu wa kuamka, sio mapema sana na wala sio kwa kuchelewa sana. Kwa sababu sifanyi kazi nje, nafanya kazi nyumbani. Hivyo, sio mtu wa kuwahi sana, wala sio mtu wa kuchelewa sana. Naamka pale, pale ambapo, natakiwa kuamka. Asubuhi siwahi sana na wala sichelewi sana, ila huwa naamka mapema kidogo. Inategemea na usiku pia nimelala kwa muda gani japo sio mtu wa kuchelewa na wala sio mtu wa kuwahi nitauweka kwa usahihi sio mtu wa kuchelewa sana na sio mtu wa kuwahi.

Kula popcorn ndiyo napenda au bisi. Napenda kula bisi. Kwa sababu kwanza ni rahisi kuzitengeneza. Sio lazima za kununua ni rahisi kuzitengeneza. Naweza kuzitengeneza mwenyewe ni aina ya kitafuzi wanaweza kusema mwisho ni kiweze kutengeneza lakini pia kina kufanya ujisikie vizuri. Napenda kula bisi inapatikana maeneo tofauti tofauti kwenye cinema nyumbani nirahisi kuzitengeneza. Hazitumii muda mrefu. Napenda ndiyo kukula bisi napenda.

Chakula nachokipenda kula jioni inategemiana sasa na jana yake nilikula nini usiku. Kama nilikula wali naeza leo nikala ugali au unweza nikala ndizi au neza nikala tambi. Tutofauti, tutofauti, do navotumia kwenye chakula. Kwa hiyo inategemeana na jana yake nilikula kitu gani. Japo napendelea sana kula wali au chipsi. Natojo unapendelea kula.

Kwenye kujiandaa na mkutano kama nitatakiwa nitoe hotuba au disala na jiandaa kwa kusoma vizuri. Ila kama nikiwa kama mgeni tuu manake nitahakikisha na vaa vizuri ili kwa yule ambaye amenialika iwe rahisi kuniwasilisha kwa watu wengine. Kwa hiyo inategemea na nipo kwenye upande gani. Kama niko tuu upande wa mtu ambaye amealikwa basi nitajiandaa tu vizuri ili nisiwe. Nionekane, niwe mtu wa kuwasilishwa vizuri kwenye macho ya watu. Kwa sabubu kuna mikutano mingine inahitaji uonekane nadhifu na kuna mikutano mingine sio lazima uonekane kawaidi ila ni vizuri zaidi ukapendeza, ukawa unaweza ukaelezewa mbele za watu, hivo na jiandaa kwa namna tofauti tofauti kulingana na nafasi ambayo nipo kwa wakati huo.

Kwenye kulishambulia tatizo kazini ni kuhakikisha unawasilisha kwa watu ambao wanaweza wakakusaidia mawazo ya aina tofauti kwa sababu ikiwa mimi nimepata tatizo alafu kwa akili yangu peke yangu siwezi maana yake ni vizuri nikishirikisha watu. Hivo nitashirikisha watu pahali inapobidi niweze kupata suluhisho nzuri kulitatuwa tatizo. Hivyo, nitahakikisha, napata mwafaka mzuri katika kuhakikisha mambo yanaenda vizuri zaidi kwenye kuwakikisha nafanya mambo kuwa rahisi, sio magumu. Kwa hiyo, nitashambulia tatizo kazini kuhakikisha nashirikisha watu pahali inakubidi, kuuliza pahali inakubidi, kushirikisha pahali inakubidi ili niweze kutatua tatizo vizuri.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kwa sasa hivi bado sijaanza kupata kipato cha kusema nianze kulipa hela ya pangwe yanapofanyia kazi. Nyumbani inakua rahisi zaidi kufanya kazi kwa sababu silipi pango nikilipa pango la nyumba tu peke yake inatosha lakini pia ina changamoto zake kwa sababu ukikaa nyumbani maanake watu wanaopita tu hawawezi kuona. Wataona wale ambao utatuma kwenye mitandao na sio wote wana mitandao kuna wengine hawana simu janja, hivyo inakuwa changamoto kidogo lakini napenda kufanyia kazi nyumbani, pale inapobidi. Napenda kufanyia kazi nyumbani kwa sababu ni rahisi zaidi.

Mikutano ninayopenda ni mikutano ya kujenga. Kujenga, kurekebisha, kukuhamasisha, kukuelekeza. Hiyo ndio mikutano ambayo naipenda. Kukosoa, sababu ikiwa utakosolewa maanake utapewa na njia ya kujirekebisha. Hivyo napenda mikutano ya namna hio ambayo inarekebisha inakufundisha namna gani ya kufanya mambo kwa usahihi zaidi namna gani ufanye vitu kwa uelewa zaidi namna gani ufanye vitu viweze kueleweka. Kwa hio napenda mikutano ya namna hiyo, mikutano ambayo siipendi ni ile mikutano ya umbea, mikutano ya kuanza kumchambua mtu, kutumia madhaifu yake mtu, kumfanya ajihisi hafai, hiyo ndio mikutano ambayo siipendi.

Kitu kinacho nifanya nifurahi sana ni kuwa na amani. Napenda amani. Sipendi magomvi, sipendi kukasilishwa. Napenda kuwa naamani. Hivyo nikiwa na amani manake nitakuwa na furaha. Ila nikiwa sina amani manake sitokuwa na furaha. Kwa hivo napenda amani. Amani ni kitu ambayo inanifanya nijisikie vizuri. Inanifanya nione mambo sio magumu inanifanya nijisikie niko sawa. Hata kama napitia wakati mgumu ila kuwa na amani. Najisikia vizuri. Najisikia amani, najisikia vizuri, najisikia furaha. Hivo napenda kuwa na amani.

Si mpensi sana wa michezo. Japo michezo ambayo nimewai kuitazama ni mchezo gani. Labla wa mpira wa miguu. Lakini na wenye nilikuwa sielewi. Kwenye kunishangaza, sikuona cha kunishangaza. Hivo sitani kama naesa nikawa na kitu ambacho naesa nikachangia. Kitu ambacho kina nifanya ni tazama michezo. Ni kitu ambacho michezo niende kutazama michezo. Ni ikitokea labda sina cha kuangalia ndo naangalia michezo. Lakini si mpensi sana kutazama michezo. Wa sifatiri michezo sana saabu sasa hivi kwenye ngazi ambayo nipo ni ngazi ya kujitafuta kidogo sijawekaza sana kwenye michezo ifo sithani kama naeza nikawa na jibu suri ambalo linaeza likaenda na hili swali.

Muandishi wa kitabu ambaye nampenda kulingana na vitabu vyake nilivyo soma. Naeza kusema ni Joeli, Asa na Nauka. Anandika vitabu vizuri. Amenitoa kwenye ngazi nyingi. Za kuto kujiamini, kuto kuelewa nina faida gani dunia. Ila kupitia vitabu vyake ambavyo nimevisoma vichache ambavyo sivikumbuki japo nina mpango wa kuvirudia. Naeza nikasema ni muandishi wangu pendwa namuelewa zaidi. Kwa sababu vitabu vyake pia viko kwenye lugha halisi ya kiswahili. Hivo, naeza kusema ni mwandishi wangu pendwa.

Napendelea kitanda kizuri, siyo kigumu, kitanda cha kunifanya nipumzike. Sehemu ambayo nikienda kupata utulivu na sifikirii mambo mengine. Kitanda ambacho ni kizuri, ambacho nikiamka sijihisi mchovu. Kitanda ambacho nikilala nikapumzika najihisi amani. Kitanda ambacho nikitulia, nikapata muda wa kulala au kupumzika najihisi vizuri siamki nikiwa nimechoka wala siamki nikiwa najihisi vibaya. Hivyo napenda kitanda kizuri, cha kunifanya nijisi vizuri. Kwa sababu usingizi au kupumzika ni afya pia. Kwa hivyo nadhamini sana kitanda kizuri.

Pesa, pesa zangu mimi ninazihifadhi kwenye simu. Sana sana. Sina account za bank, japo ninazo lakini sipendi kuzitumia. Hivyo huwa nahifadhi kwenye simu. Japo kuna ugumu kidogo kwenye kuhifadhi kwenye simu lakini huwa nahifadhi tu kwenye simu. Kwenye account za kwenye simu. Siwekangi benki sana.

Mara nyingi huwa natumia mchana kupumzika na kupumzika kama na ala na ala lakini mara nyingi huwa natumia hizo kukaa kutuliza akili kufikiri kufanya vitu ninavyopenda kuangalia runinga au filamu sana sana situmii mchana kama sehemu ya kujichosha sana huwa natumia kwenye vitu kama hivyo vinyepesi ndio ila ikatokea nina kazi pia nitakuwa nafanya kazi ee.

Viatu ninavyo vipendelea ni viatu vya chini, si viatu ambavyo vina mambo mengi sana, au vina urembo sana, napendelea viatu vya chini ambapo. Nakua niko sawa navyo, kutembea, kukimbia, japo. Sasa hivi nimeanza kupenda na viatu virefu kidogo kulingana na maeneo ambayo natakiwa niwe. Kwa hiyo napenda sana viatu ambavyo. Nakua niko huru navyo. Lakini kama sana napenda, naweza kusema napenda viatu vya aina zote. Raba viatu vyenye mikamba michache vya kawaida lakini pia napenda na viatu virefu.

Kunywa maziwa, ndiyo, napenda kunywa maziwa. Kwa sabu maziwa yanasaidia kuondoa sumu mwilini, yanasaidia vitu vingi. Napenda kunywa maziwa. Maziwa pia, licha ya kunywa, napenda kuyatumia kwenye mapishi, ama chapati, na vitu vingine vingi. Mikate, kupika biskuti, napenda kutumia uko keki. Kwa napenda kutumia maziwa sehemu nyingi nyingi, napenda kunywa maziwa. Napenda kula vitu ambavo vina maziwa. Barafu napenda kula ambazo zina maziwa pia. Kwa ujumla ndiyo napenda kutumia maziwa napenda.

Sehemu za kutembea napenda kutembea sehemu ambazo kuma utulivu. Sio sehemu ambazo zina kelele sana apana. Napenda sehemu ambazo zina utulivu zina watu wa starabu. Kwa ujumla napenda kutembea ziwani kwenye mito. Sehemu ambapo kuna miti miti mingi. Kama ambapo kuma chem chem vivutio vingi vingi na hivyo vyote vinapatikana sehemu ambapo hamna watu wengi. Pametulia huwa napenda kutembea sehemu kama hizo. Sipendi sehemu ambazo zina kelele sana napenda sehemu ambazo zimetuli kidogo.

Kupiga gitaa sijawai kujifunza, japo ni ala ya muziki ambayo napenda kumwona mtu akiwa anaipiga. Kwa hiyo, sio kitu macho nimeona kujifunza au kitu ambacho ni nahabinacho, lakini kitu kizuri napenda kumwona mtu akiwa anakifanya, kwa sabubu napenda muziki, pia napenda na ala zake. Hivo nikimwona mtu anapiga, najisikia vizulri, inanifanya nijihisi vizuri. Kwa hiyo, sijawai kufikiria kujifunza, ila ikatokea nimepata nafasi ya kujifunza pia nitajifunza. Kwa hiyo eh naeza nikasema kiujumla napenda kupiga gitaa napenda kujifunza.

Kwenye mchezaji bora wa mpira wa kikapu, naeza kusema kwamba sifahamu sana kuhusu mpira wa kikapu. Kwa sababu sina mtu ambaye namfatilia kwamba huyu ni mtu wangu bora kwenye mpira wa kikapu hapana. Kwenye timu ya upande wa kiume na kiki. Labda naeza nikamtaja mtu maarufu sana ambaye ame alicheza huo mpira wa kikapu akalizoea umaarufu. Michael Jordan kama sijakosea. Kwa hiyo, naisi itakua ni mchezo mzuli kusabu kama watu wanahiza mwaka kujuzolia umarufu, watu wanahiza kufanya huo mchezo kama semu ya kujipatia kipatu, ni mchezo mzuli. Japo sinamengi, japo sinamengi ya kuwelezea, lakini katika mchezo aji ambayo ajabu ni mwona kicheza ni huyo, Michael Jordan, kuligana na bazi ya story tunazopata. Ujuzi, ujuzi ya kiawa nao ni ujuzi wa kuweza kuruka vizuli, kurusha mpira vizuli. Sijawi kumwona akicheza kwayo sijawi kuzingatia sana. Na mnagani neza ni kaerezea hile swali yapa.

Kukimbia siyo mpenzi sana wa kukimbia, kwa sababu sioni ninapukuwa na wai lakini ikatokea kuna mazoezi ya kukimbia pia siipendi. Kwa sababu inanichosha sana maneno ya kifua na ninakosa pumzi baada ya muda. Hivyo sipendelei sana kukimbia ila ikitokea natakiwa nikimbie kuna hatari nitakimbia. Nguvu sijui nitazipata wapi lakini nitakimbia. Hivyo siyo kitu ambacho nakipendelea sana ila ikatokea natakiuwa nikifanye kwa ajili ya usalama wangu, kwa ajili ya faida zangu nitafanya, nitakimbia ila ikatokea natakiwa nifanye lazima nifanye, nitafanya ila sipendelei sana kukimbia.

Kitu ambacho na kula mara nyingi asubuhi napendelea chai, napendelea sana chai kwa sababu inasaidia kupata mwili kupata joto, napendelea chai. Na mkate au na viazi vya kuchemsha, au na mihogo ya kuchemisha ndio kitu ambacho napendelea sana asubuhi. Sipendelei kunywa soda au vitu ambvyo vina sukari nyingi asubuhi. Na jitahidi ni tumie vitu ambavyoo ni afya kidogo. Siku kwa upande wa asubuhi kwa sababu ni kitu ambacho kinanofanya nijiskie vizuri pia kwenye uandaji wake hautumii muda mrefu sana kwa napendelea kunywa chai.

Nguvu zangu kazini ni kwenye kujifunza kushirikisha watu pale inapobidi. Kuhakikisha na shirikiana na watu tofauti tofauti kwenye kuhakikisha mambo ya naenda vizuri. Kwasababu kushirikiana na watu, inasaidia kuelewa zaidi. Ikiwa nimipata shida au, sijaelewa sehemu maanake, ni kishirikisha watu, watanisaidia kuelewa, watanisaidia kutambua, watanisaidia kutatua. Hivyo, nguvu zangu nyingi na ziekeza kwenye kuhakikisha na siriana vizuli na watu. Napata mawasiriano mazuli na watu. Tunaelewana ili tuweze kusaidia mambo ya weze kuenda sawa.

Nasherehekea mwaka mpya kwa kupato utulivu, yaani sipendi kutoka nje, wala kuzunguka zunguka, nasherehekea nyumbani, natulia nyumbani, napanga malengo yangu, amabyo nakuwa nimeshayapanga muda mrefu. Kwa hio napanga tena upya namwomba Mungu anisaidie kwenye safari naenda kuanza. Pia nahakikisha sina magomvi na mtu yoyote, nina amani na mtu na watu ote. Hili hata ninavyoenda kuanza mwaka wangu mambo yasiwe magumu siamini sana kwenye laana lakini naamini kwenye kufanya mambo yakae sawa hivo ninajitahidi kupatana na watu wote ambao nitakua na shida nao kwa wakati huo ndio siku ndio namna ninavyoshereheka mwaka wangu mwaka mpya hivi.

Kazi na timu ya mbali, manake lazima kuwa kuna mawasiriano mazuri kati ya mimi na hiyo timu. Kwa sababu, ikiwa hakuna mawasiriano mazuri, manake hatuweza kushirigiana kwenye kufanya mambo yawe maraisi. Hivo, na jitahidi kwa uwezo wangu, kuwakikisha tunashirikiana kwa namna yoyote. Kwa kuongea kwa video, kwa kuongea kwa sauti, kwa kuongea kwa sauti, kwa kuongea kwa kuonana, kwa kutumia video. Ili tuwazi kufanya kazi ya mpeyo ni nzuri kwa sababu sa hivyo teknolojia imeenda mbali zaidi siyo lazima sana kuonana lakini mambo yana eza ya kalahizisho kwa simu wakutumia kompita mpagatu, wakutumia sauti wakutumia video hivyo siyo ngumu sana kwenye kuwasuliana na watu.

Hapana sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwasababu sijui chochote kuhusu siasa na sio mfuatiliaji wa siasa. Kwa hiyo lakini pia ni kwa sababu ambazo ziko kwa usalama wangu mi mwenyewe sipendi kuongelea siasa sipendi kuongelea vitu ambavyo sina uhakika navyo. Sipendi kuongelea vitu ambavo sivijui kwa huo kiujumla sipendi kuongelea siasa kwasabu sifanyi siasa maanake sielewi siasa. Hivyo sipendi kuiongelea siasa kwasababu siijui, sielewi inafanyaje kazi, sielewi inaendaje, sielewi watu wake wanafanyaje. Kwa hivo sipendi kuiongelea siasa kwasababu nivile ambacho sikijui na sina mapenzi nacho kwenye kuifatiliya. Kwa hivyo kiujumula naezasema sipendi.

Kujifunza historia ndio napenda. Sana sana za maeneo ambayo natamani kuenda. Kwa hiyo napenda kujifunza historia. Ya maeneo ambayo natamani kuenda. Nchi ambazo natamani kuenda nchi tofauti tofauti. Ukiacha nchi ambayo naishi. Au nimekua, au nimezi nimelelewa. Napenda kujua historia za nchi nyingine. Sana sana kwa kuzisikiliza. Sio kwa kusoma. Kwa sababu kusoma kunatumia muda mrefu kidogo ila. Ikiwa tukia inaelezewa kwa maana na inakuwa rahisi zaidi. Kwa hiyo napenda kusikiliza historia au kujifunza historia ya sehemu fulani ambayo itakuwa imenivutia. Ili niweze kujifunza au nione kwa nini wanafuata huo utamaduni wanaoufuata kwa sababu kila tamaduni ina historia yake.

Usiku kabla ya kulala huwa na soma kwanza na soma kwanza na sali alafu ndio na lala. Lakini kabla ya hizo kazi mbili nazofanya na nakula kwanza siezi kulala bila kula na kula na pumzika kidogo na soma na lala. Lakini kama itakua badu nimepema sana nitaangalia runinga ee ili kufanya muda uwnde kwasababu nitakuwa sina kazi ya kufanya muda huu kwa hivo nita kula nitaangalia runinga kidogo nita soma alafu nita sali nita lala.

Napenda kujifunza kwa kuangalia au kwa kusikiliza maana chache sana kwa kusoma kwa sababu kusoma bado sijakuwa mpenzi sana ile ikatokea nimepata nafasi ya kujifunza jambo jipya kwa kusikiliza kama mtu anasimulia au kuona kwa njia ya filamu inakuwa rahisi zaidi kwa sababu inanipa motisha ya kuendelea kuangalia hii ndo namna ambayo napenda kutumia kujifunza vitu vipya lakini kulingana na sasa hivi vitu vingi vimeandikwa kwenye maandishi hivyo natumia maandishi kusoma kujifunza vitu tofauti tofauti kwa hiyo japo sio njia pendwa lakini ndo njia ambayo naitumia kwenye kujifunza mambo mapya.

Uwianisha kazi na maisha binafsi ni kwenye kuwakikisha watu wakazini na wachukulia kama watu ambao nawaitaji kwa sababu niki wachukulia kama ni watu tu wa kazini manake sita wachukulia kama watu ambao na wachukulia ambao na ishi nao nyumbani kwa sababu watu ambao nafanya nao wakazini ni watu kama watu wengine. Manaake ni watu ambao naeza nika watafuta endapo nikipata shida. Ni watu ambao naeza nika ungea nao endapo nikiwa sijisiki vizuri. Ni watu ambao wanaeza waka nisaidia kwa namna moja ama nyingine kimawazo. Kifedha, hikatokea nimekwama kifedha. Kwa hiyo, kwenye kuyanisha kazi na maisha ya kawaida, ni kwenye kuwakikisha watu wote ambao unafanyo nao kazi. Naishi nao vizuri sina magomvi na mtu sina chuki na mtu. Kuwakikisha tu naishi vizuri na watu.

Luha nayopenda kujifunza nawasema kikorea. Kwa sababu kinonekana kina sukika vizuri. Pia ata sinema zake napenda kuziangalia sana. Kwa natamanisikumoja yu ulai. Kwa hivyo ataka manisipo kwa anatumia maandisha kukulekeza kwa mbapa kimeangalika kitu flani. Kwa napenda kujifunza kikorea. Ikatokea na mipeta nafasi nita jifunza kikorea. Lakini pia luga nyingine. Mbona naiona rahisi kidogo labda spanish. Iyo zo ndo rugha mbili nitakazopenda kujifunza.

Chakula nachokipenda napendelea zaidi ndizi. Napendelea kula chipsi mayai. Napendelea kula chipsi mayai. Kiacha chipsi mayai napenda wali. Na maharage. Au wali maini. Lakini pia napenda kitu moto. Napenda vitu vingi. Ila kwenye nachokipendelea zaidi. Naweza kusema napendelea kiti moto na ndizi. Eee. Hicho ndicho chakula ninachokipenda zaidi. Napendelea kitimoto na ndizi. Kwa hiyo. Hicho ndicho chakula ambacho naweza kusema napendelea zaidi kwa sababu kina ladha tofauti na vitu vingine yaani ladha ambazo tumezizoea kina ladha tofauti. Halafu pia rahisi kuandaa tofauti na vyakula vingine.

Na tumia ndiyo, na tumia simu kwenye kuagiza vitu, kwenye kuagiza vitu mtandaoni, hau kwenye kuagiza vitu kwa njia ya simu, na tumia ndiyo simu kunye kuagiza vitu tufauti, kwenye nchi tufauti tufauti. Dani na nje ya nchi, sababu kwenye vitu mwufu ndakwa kuagiza, kuna vitu vingine ambavo havipatika ni nchini, kwa inakua raisi zaidi ukivyaagiza, kwa na enye uwa naagiza, nikipata pesa, nikipata uwezo wa kuwagiza uwa naagiza. Ndiyo, kwa huo uwa natumia simu sana.

Ujuzi naohitaji kuimarisha ni ujuzi wa kuendelea kujifunza kufuma ili iwe kama biashara kwa sababu sahii hivi bado sijajua vizuri kufuma. Lakini pia ujuzi mwingine ni kutumia akili mnemba kwenye kupata pesa vizuri kabisa. Lakini pia kujifunza kubuni vitu ubunifu tofauti tofauti lakini pia napenda kujifunza. Nahisi hivu ndo vitu ambavyo napenda sana kujifunza. Hivu ndo vitu ambavyo napenda kujifunza kwa sababu vinanifanya nijisike vizuri. Kwa kutumia hivo nahisi naeza nikaendesha vizuri maisha yangu yakawa maraahisi.

Na napenda kutazama mchezo, siyo kucheza mchezo. Mara nyingi kutazama imekuwa ni kama, kitu ambacho kinanifanya nijisikie vizuri. Napenda kutazama watu wakiwa wanacheza. Napenda kushiriki kwa njia ya kutazama, siyo mimi nifanye. Napenda kuona watu wakicheza, napenda kuona watu wakifurahi. Kwa hiyo mchezo mingi mimi sipendi kucheza, ila napenda kuangalia. Kwa hivyo nikiona vile watu wakiwa wanashiriki nafurahi. Huwa haikuwi ngumu sana kwa mimi kushiriki kuliko kutokushiriki kabisa. Kwa hiyo napenda kuona watu wakiwa wanacheza.

Vitu vyangu vingi vya kutumia napenda kununua mtandaoni vingi kwa sasa hivi lakini kwa mara kwanza kabla sija jua kuagisa vitu ilikuwa napenda tu kununuwa sokoni semu ambayo nezenga nika vipata kwa bei rahisi lakini kwa sasa hivi napenda kununuwa vitu mtandaoni kwa sabu kuna machagulio wa mengi lakini pia ukiwa makini vitu vinafika vizuri hakuna shida yeyote kusabu ya teknolojia hivyo napenda kuagiza vitu mtandaoni sababu kwanza vinakuja vikiwa vina upeke havifanani na viendani ya nchi vinakuwa viku kivya kivyake vinakuwa vinafanana na kivyake hapifanani sana nafiga ambaku vinabatika nanchini.

Saa ndio navaa kwa sababu ukiacha tu kuivaa kama kitu cha kuangalizia muda pia saa inasaidia kuboresha muonekano kwa hiyo saa naivaa naipenda. Nipo kwa sasa hivi sina saa ambayo naivaa ila nipo kwenye mchakato wa kuagiza saa. Kwa hiyo napenda kuvaa saa. Zinasaidia uonekane nadhzoifu, zinasaidia uonekane vizuri, zinakusaidia ujue muda kwa wakati huo lakini pia ni aina ya vipuli ambavyo ni vizuri vinaonekana vizuri vinaonekana kama mtu ambaye unajiheshimu. Kwa hiyo napenda kuvaa saa.

Kwenye mambo ya teknolojia au kampuni gani inayojihusisha na teknolojia nayoiamini. Naweza kusema ni teknolojia ya simu. Kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda wanazidi kuleta vitu ambavyo vinarahisisha matumizi ya simu. Na ni kitu ambacho kimeweza kusaidia vitu vingi kufanyika. Simu inasaidia watu kuwasiliana, simu inasaidia watu kufanya biashara, simu inasaidia watu kuonana. Kwa sasa hivi, simu inasaidia, inajenga uhusiano, simu inaboresha uhusiano. Japo pia simu inaweza ikabomba uhusiano. Lakini faida ni nyingi kuliko hasara. Kwa hiyo, ni teknolojia ambayo naiamini au kampuni ambazo zinajiusisha na utengenezaji wa simu ni kampuni ambazo naziamini zaidi.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kizuri. Kilichopikwa vizuri kinachonukia vizuri. Chakula chenye nazi, chakula chenye viungo vichache, chakula kinachonukia vizuri. Lakini pia kwenye mwili napenda kunukia kama vanilla au kama nazi nazi. Napenda kunukia vizuri. Napenda manukato yaliyotulia napenda vitu ambavyo vimetulia. Sipendi vitu ambavo vinapiga kelele sana. Napenda vitu ambavo vimetulia sana. Ambavo havina kelele harufu hizo ya chakula kizuri. Manukato mazuri. Pipi pipi Vanilla. Kama nazi hivi ndo vitu ambavyo navipenda harufu. Kipindi ambacho na nilisikia hii harufu ilikuwa ni kwa mtu. Mtu alikuwa ananukia kama hivo. Nikavutiwa nayo harufu yake hainikumbushi kitu ila inanifanya nijiskieama inanifanya nijihisi. Siku nikija kufanikiwa kunukia kama hivo itakuwa ni vizuri sana. Nitaflai. Nitajiskia vizuri yaani nikipata hiyo harufu nitafrai sana.

Mchezo ninao upenda ni mchezo wa kutumia shilingi. Ninarusha shilingi alafu ikigeuka upande mtu anaotea kitu ambacho amekiona. Labda kama akionyesha kichwa ama akionyesha mnyama huo ndio mchezo ambao naupenda. Kwa sasabu hautumia akili nyingi ni kitu tu cha kuotea ulicho kiona. Kama ukipata, kama kuna zawadi unapewa, kama ukikosa basi, kama kuna adhabu unapewa. Kwani ni mchezo mraisi, mtu yoyote ana weza akacheza.

Mwalimu ninaye mkumbuka shule nililo soma shule ya msingi ni mwalimu wangu mmoja hivi alikuanga ananipendanga sana. Kuna kipende nilikwanga napitia matatizo lakini ya nkwaga anantia moyo. Lakini pia shule ya elimu ya juu niliosoma kidato cha tano na cha sita mwalimu wangu mkuu alikuwa ni mwalimu ambayo anakuanga ananipenda sana. Pamoja ilikuwa sio mtu wakuonyesha lakini alikuanga ananipenda sana. Alikuanga ananisikiliza nikiwa nimepata shida. Lakini chuoni hakuna mwalimu ambayo nina mpenda wala ninaemkumbuka. Hawa ndio walimu wawili ambayo nilikuanga nawapenda.

Mazoezi ya mwili sio mpenzi sana wa kufanya mazoezi ya mwili. Ni ni mara chache sana kunikuta nimefanya mazoezi ya mwili. Mara chache sana kunikuta nimefanya. Najua sio vizuri kutokuwa unafanya mazoezi lakini sio mpenzi sasa wa kufanya mazoezi ila najaribu kujijengea tabia ya kuwa nafanya mazoezi. Kwa sababu mazoezi yana faida nyingi kwa hiyo najaribu kuitengeneza hiyo tabia nzuri ya kuwa nafanya mazoezi lakini bado kidogo itachukua muda kidogo.

Kitu ambacho napenda kunywa kunywa juisi kwa sababu haina kilevi. Lakini pia inasaidia kwenye afya unakula matunda kwa njia ya maji. Lakini pia napenda juisi kwenye kunywa nakumuka tu wakati niko nyumbani kwenye chakula. Unakula na chakula. Na nina hili nikisa kwenye kikinyuaji ni nyumbani. Wanavitengenezaga sana hivi vinywaji kwa ajili ya kulia chakula. Na mimi najihisi wakati na kunywa najihisi amani kwa sababu ningekuwa natumia vilevi hapo ingekuwa changamoto lakini situmii vilevi natumia tu juisi na kunywa kitu ambacho nikinywa bado nakuwa niko sawa lakini nakuwa kuna kitu nimekiongeza kwenye mwili kwahyo napendelea kunywa juisi.

Sio wa kiume lakini kwenye kunyoa au kukaa na ndefu kama mtu anakaa na ndefu ambazo hazionekani vizuri ni bora akanyoa ndefu. Lakini kama anazitunza vizuri anazichana vizuri anazichonga vizuri ni sawa tu akikaa na ndefu sina shida ila kama hajui kuzitunza ndefu kuziosha kuzifanya zikae vizuri bora asikae na ndefu kabisa anyoe zote.

Malengo ambayo ninayo katika kazi ni kwakikisha nakuwa mtu bola. Napokua naifanya kazi inaonekana kweli kazi imefanywa na mtu fulani au ikatokea siku sijafanya kazi basi inaonekana inakua ata ina mtu anaeza akatoa maoni kwamba bora angefanya mtu fulani hayo ndio malengo yangu ya kazini. Natamani ikatokea nimepata kazi sehemu nionekana kweli mtu flani alikua anafanya kazi na sisi. Hata ikatokea nimepata shida, nimeenda sehemu nyingine naacha kumbu kumbu nzuli. Yuse mambo nilikua nimefanya kazi. Lakini pia malengo ni kwakikisha natimiza dile lengo ambalo nimepewa kwa wakati. Kuakikisha natimiza lengo la kampuni kwa wakati. Nifanye mambo kwa wakati. Naakikisha mambo yanaenda vizuli kwa wakati.

Hali ya hewa nayoipendelea napendelea baridi. Sehemu yoyote yenye baridi napendelea kukaa kwa sababu sipendi joto. Bora nijifunike kuliko nianze kujipepea. Kwa hivo napendelea baridi, sipendi joto, sipendi kuishi sehemu ambayo ina joto. Napendelea kuishi sehemu ambayo ina baridi kidogo. Kwa sababu sehemu zenye baridi kwanza hazinanga mavumbi vumbi kama sehemu zenye joto maanake sehemu zenye zenye joto bana aki kunakuanga kuna vumbi sana. Kwa hiyo napendelea sehemu ambazo zina baridi, hazinanga joto, hazinanga shida sana. Na toa sehemu zenye joto.

Nyama nayoipenda ni nyama ya ngurue. Naipenda nyama ya ngurue sana kwa sababu ina ladha ya tofauti. Alafu pia ni nyama ambayo sili sana, siilagi sana mara nyingi. Na ila mara chache. Nikipata hizi hela nitaenda kununua. Nyama ambayo naifurahia kwanza najitengeneza nikiwa nina furaha zote. Kwa sabu ni mnyama ambaye nampenda. Nyama nyingine napendelea lakini napendelea sana kula nyama ya nguruwe kwa sababu ina ladha ya tofauti. Kidogo pia sio nyama ambayo tunakula kila siku. Nyama ambayo naipenda.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata kazini ni mafunzo ya kujiendeleza vizuri kwenye akili kwenye kile ambacho nakijua, kuwalera zaidi kwenye kile ambacho nakifamu, kwenye kunifundisha namna ya kujiamini, kusabu kuna wengine naenda kazini wa kiyo hawa jiamini bado, namna ya kujiamini kwenye kile ambacho nakijua, kwenye mchango ambacho nakijua. Lakini pia mafunzo ya haluha tufauti tufauti, mafunzo ya kutumia vifa tufauti tufauti, kikiteknolojia, mafunzo ya jinsi ya kuna kuanga na semina mbalimbali. Kwa kwenye hilo seminar na tumaini, nita jifunza vitu tufauti tufauti.

Kitu ninachofanya kwanza ninapoanza kazi. Kwanza nahakikisha naifanya kazi kwa muda. Ambao ni nzuri yaani muda ambao sijachoka sana wala sipo excited sana. Kwa sabu nikiwa kwenye kuchoka sana au kuwa excited sana manaake naeza nikaharibu kazi. Kwa hiyo, nazingatia sana nikiwa nipo vizuri. Kiakili, kimwili, najisikia vizuri, kiafya, sina changamoto yoyote. Ndo huwa napenda kuianza kazi, kuifanya kazi. Kwa hiyo napoanza kazi nahakikisha kwanza niko sawa yaani sina changamoto yoyote ila ikatokea nina changamoto naweza kwanza nikawajulisha watu ambao wako juu yangu kuwajulisha kwamba labda kwa siku hiyo sitaeza kufanya kazi au kama nitaweza wanivumilie endapo kuna changamoto yoyote itatokea.

Hekima nayojifunza maishani ni kitu ambacho. Naeza nikawa nimefahamu kitu labda inaongelea kitu kibaya halafu nikakaa kimya nisiseme chochote. Lakini pia hekima nyingine ni kwamba sio lazima kukubali kila ombi unaoletewa. Kwa sababu nilikuwanga mtu wa kuwalazimisha watu wabaki na mimi. Sio lazima kuishi hivo. Sasa hivi najifunza kusema hapana. Ikiwa sijisikii kufanya hicho kitu najisikia nasema hapana. Sio lazima kufanya kitu ambacho sijisikii kufanya. Kwa hiyo sijilazimishi sana kufanya vile vitu ambavyo nataka kufanya au mtu ameniomba kufanya kwa sababu tu anataka niwe mzuri kwake. Sasa hivi najizingatia kwanza mimi najisikia aje. Nataka nini na kwa nini nataka hicho kitu. Kwa hiyo, sio lazima. Kumtimizia kila mtu kwa sababu huwezi kuwa hapo kwa ajili ya kila mtu. Pia, mimi pia nina faida. Inabidi nisikilizwe na inabidi nipendwe. Na mtu wa kwanza kujipenda inabidi iwe mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimejifunza kujipenda, nimejifunza kujisikiliza. Nimejifunza sio lazima uwe kila mtu, kila siku. Siku nyingine inabidi ujifikirie kwanza wewe.

Napenda ndiyo kuogelea. Napenda kuogelea japo kwenye kima kifupi. Lakini pia sijajua vizuli kuogelea kwa sababu sijajifunza kuogelea. Ila napenda kujua kuogelea. Kipata nafasi ya kujifunza kuogelea ni tenda kujifunza kuogelea. Napenda kuchezeya sana maji. Sana sana sehemu ambazo sinasamaki. Sinanivutia sana. Oo napenda kujifunza kuogelea ni kipata nafasi. Tenda kujifunza kuogelea. Semu ambayo kuna watu ambao wanajua kufundisha vizuli kuogelea. Tena kujifunza kuogelea. Sabu ni moja ya mazoe zipia. Tena kujifunza kuogelea. Napenda sana.

Kitu ambacho ni ngependa kujifunza kipia ni kutumia vizuri. Kutumia vizuri akilim nemba kwenye kuitumia kujipatia kipato, kuitumia vizuri kuyelewa zaidi. Kusabu sasa hivi tunakolekea sio lazima uwanze kuingia oficini ndo ufanya kazi hapana. Mikiwe sasa hivi watu wanafanya kazi kidigitali, mtu ana kaa tu ndu wanafanya kazi. Sio lazima kuanza kuzungukazunguka na mabahasha, na makompyuta na vitu vingine kama hivo. Sio lazima. Kwa hiyo ningependa kujifunza vitu ambavyo vimerahisishwa zaidi kwa sababu sasa hivi vitu kwenye hiyo hiyo ngazi ya kuwa vitu vimerahisishwa zaidi. Haitakiwi kuhangaika sana ili mambo yaende vizuri hapana. Vitu zimerahisishwa sasa hivi. Kwa hiyo ningependa kujifunza kutumia akili namba kuzuri.

Kwenye habari za mtandaoni ninapo soma, nasoma kwenye mtandao wa youtube ndiyo natumia kusomea habari zangu. Nyingi ambazo nazihitaji, kwa wakati huu na tumia youtube kusomea habari nazozitaka. Lakini pia tiktok, pia whatsapp ndiyo mtandao ambazo natumia sana kwenye kupata taarifa ambazo nakuwa nazozitaka kwa wakati huu. Lakini pia mtandao iko mingi lakini hiyo ndiyo mtandao ambazo mimi natumia sana sana.

Kwa sehemu ambayo nipo sina mtu wa kucheza nae. Japo nikiwaga nyumbani, kabisa nyumbani, huwa nacheza na mtoto wa mamangu mdogo. Watoto wa mamangu mdogo, sana sana ndio huwa nacheza nao. Lakini kwa sasa hivi sina wa kucheza nae. Niko mwenyewe, tu pia sina muda wa kucheza. Kulingana na muda ambao kwa ulivo, sina muda wa kucheza. Mara nyingi tu nakaa natulia. Kwa hio, ikatokea ametokea mtoto wa kucheza nae, huwa nacheza nae. Kwa sasa hivi sina, mtu wa kucheza nae. Niko mwenyewe, natulia mwenyewe, nafanya mambo yangu mwenyewe, mara nyingi, ivo, sio sana kunikuta nachezacheza.

Nchi ambayo napenda kuitembelea ni China kwanza kwa sababu ni mji ambao ni mji ambao au ni nchi ambayo inasifika sana kwa vitu vyake. Bei rahisi vinafanyika kwa uraisi, inasifika kwa biashara, inasifika kwa utendaji kazi. Kwa hiyo natamani niende nikaone ni kijifunze kupitia wao wanafanyaje mpaka wanaweza kuweza kutambulika kama watu ambao wako vizuri kiuchumi. Kuhusu nchi hiyo ni kwamba vitu vyake vingi ni bei rahisi. Kitu bei rahisi huwa na utendaji jazi mzuri watu wake wanaupenda kwa hiyo natamani kufika nione. Kitu ambacho ningependa kuona huko ni maduka mengi ya vitu ambavyo natamani kuviona. Maduka ya nywele, maduka ya vipodozi, maduka ya simu nione. Maduka ya urembo nione. Maduka ya marashi, vitu vyake vinavyofanya kazi bei zake. Kitu gani ambacho kita nivutia zaidi kufanya kwa wakati huo. Kitu ambacho nahisi, najisi kama nipo kwenye ndege, ndo naenda sasa, kufanya. Huo utalii kuona watu wanafanyaje kazi na hili naliona nikifika mbali kupitia hiyo safari.

Chumba nacho kipenda ni chumba changu, kwa sababu hizaa ni chumba changu, yangu yaani kina nifanya nijisikie amani. Hakuna pilika pilika za watu, hakuna bugu za za watu, hakuna mtu wakuni uliza. Eni nikiwa nimekaa chumbani kwangu, wanajua nipo chumbani kwangu na hitaji nafasi ya kuwa mwenyewe ni chumbani kwangu naweza kusema lakini pia kitu ambacho kinafanya chumba hichi kipendeke kwa sababu ni chumba ambacho hakiitaji mtu mwingine wa kukiangalia zaidi ya mimi. Kwa sababu ni cha kwangu inabidi nikiangalie mimi mwenyewe nikitunze mimi mwenyewe. Kwao ni chumba ambacho nakipenda. Lakini shuguli nazo fanya kwenye chumba ni shuguri za nyingi kusoma, kulala, kupumzika, kutafakari. Kuelewa kusikiliza yaani vitu vingi nafanya. Na jihisi amani, yaeli nikishafika chumbani kwangu huwa na jihisi amani. Kwasabu hakuna wakuniona, nafanya na chotaka humu ndani, na tulia, hakuna kelele ni mimi tu.

Vifaa vyangu ninavotumia navisafisha mara nyingi kadri niwezavyo. Kama vya kupikia kila baada ya kufitumia lazima nisafishe. Vifaa vya chooni kila baada ya kutumia lazima nivisfishe. Nyumba yenyewe ninayotumia kila baada ya muda lazima nisafishe. Nguo ninazotumia kila baada ya muda lazima nisafishe. Yani lazima zikae safi. Napenda kukaa sehemu safi. Ko ni mara nyingi. Sio mara moja wala mara mbili, napenda kukaa sehemu ambayo ina utulivu. Napenda kukaa sehemu safi. Ko ni mara nyingi naweza kusema nasafisha.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai kwanza kabisa niipende kusema kwambaa sipendi kahawa napenda chai napenda chai na ninachokunywa ni chai naandaa kwa kutumia maji tangawizi mdalasini iliki na karafuu sabu ni vitu ambavyo ni vizuri. Ni vitu vya asiri vinaupa mwili nguvu. Na nachemsha na maji ya moto pia naweka nakunywa na hizo nilivoongeza ndio hivyo kuna tangawizi mdalasini karafuu iliki. Mahali ninapopenda kunywa ni nyumbani. Napenda yaani napenda kula sehemu ambayo ina utulifu. Napenda kulia vitu vyangu vyote nyumbani sipend kula sehemu ambayo ina watu wengi au sehemu ambayo inaonekana napenda kula nyumbani nikishakunywa nikishakunywa hicho kinywaji changu huwa najisikia vizuli. Sabu kwanza nakuwa nimeshiba. Nakua nimekula na kitu ambacho nakipenda mihogo viazi au vitu vingine tofauti tofauti. Kwaio nakuwa najisikia vizuli.

Kazi nayoichukia nyumbani. Naweza kusema ni kuwosha vyombo. Mara nyingi sipendi kuosha vyombo. Japo ni lazima nivitumie kuwa lazima ni hoshe vyombo. Ni kazi ambayo inanichosha. Yani kuwanza kushika matakataka. Kushika vitu ambavyo vimetumika jana huwa inanikuwasa. Japo nikisha kifanya najifanya najihisi amani. Naweza kusema kuwosha vyombo kwa sababu hakitumie sana mdamrefu lakini kinaitaji utumie ustarabu kidogo kwenye kufiyosha vitu kuna kufunja, kuna kufiyangusha, kuna kufiyosha vibaya kwa hiyo ni kuosha vyombo, ni kazi ambayo naichukia.

Kutumia mitandao ya kijamii ndiyo natumia. Japo siyo yote na mengine sijejua vizuri namna ya kuitumia hivo ndiyo natumia natumia vizuri kabisa. Natumia kwenye kuchapisha vitu mpo na kwenye biashara yangu natumia kutafuta hamani. Natumia kujifunza natumia. Kama sehemu ya kulinganisha kitu ambacho nataka kufanya au kitu ambacho natamani kuwa nacho kuangalia kita onekanaje kwa mimi Kona haitumiia mitu na kijamii kunya semta foto faute.

Mkufuata matukiwo ya kimataifa sio sana, sio sana. Lakini katokea nimepata tarifa uwa najalibu kujisigiriza vizuri. Sio sana, sio mpenzi sana wakufatulia tarifa ambazo najua. Sina uwezo wakuzi, kuzi, kuzi, kuzi, kuzi tengeneza zikawa vizuri. Sana sana kwenye matukiwa ambayo, hayako kwenye uzuri. Sina uwezo wakuyarekebisha. Lakini piya nasikiliza ndiyo matukio ya kimataifa kwa sababu unayitaji kujua nchi flani nini kinaendelea nasikiliza lakini sio sana, sio hobby yangu kufahamu vitu ambavyo vinaendelea sana nchini lakini ikitokea nimepata taarifa naweza fuatilia japo sio sana.

Mazoezi sio kitu ambacho nakifanya sana. Sio kitu ambacho na kifanya sana. Mazoezi nafanyanga mara moja moja sana. Hayo nisifanye asubuhi wala sifanyi jioni. Japo yana faida lakini mimi sio mpenzi wa kufanya mazoezi. Kwa hivyo siwezi nikasema kama nafanya asubuhi au jioni. Lakini ikatokea nimepata nafasi ya kufanya mazoezi. Basi nitakuwa nafanya asubuhi. Kwa sababu asubuhi nikiamka nahitaji utulivu yaani nahitaji akili itulie nisiwaze mambo mengi. Kwa hivo nitakuwa nafanya asubuhi ili mwili, upate nguvu, then nitaenderea na ratiba nyingine lakini kwa sasa hivi sifanyi mazoezi, sifanyi mazoezi, kabisa. Ila nimewahi kufanya mazoezi, nimewahi kufanya mazoezi, nilikuwa naamka asubuhi, saa kumi, nasoma kitabu, saa kumi na mbili, nafanya mazoezi, naoga, naenda darasani, nimewahi kufanya mazoezi kwa mtindo huu, lakini saa hii venye nimeacha, nimekuwa mvivu.

Chakula nachokula mara nyingi mchana ni ugali. Napendelea ugali inategemeana na mboga ambayo ipo. Kama ilibaki jana yake, ndo natumia kula iyo na ugali. Lakini kama haipo mara nyingi nakula ugali na dagaa ugali nyama, mara nyingi natumiaga mboga hizo. Lakini katokea sijisikii kula pia mara nyingi huwaga napitisha. Sio mpenzi sana wa kupika pika ila. Katokea najisikia kupika siku hiyo nitakula ugali na mboga ambayo nitakuwa nimepata. Lakini pia ikatokea kama ni siku kuu, au siku najisikia vitu hizo, naeza nikapika wali. Nikaeza nikapika chipsi kwa hiyo. Inabadilika badilika kulingana na kipindi hicho nakuwa najisikia aje. Ni vyakula tofauti, tofauti. Sio lazima ugali nile mchana. Naeza nikala ugali mchana na jioni naeza nikala mchana. Ugali naweza nikaula usiku. Au mchana naeza nikala wabwa kwa sababu. Labda ulibaki jana. Kwa hiyo nafanya hivo.

Sehemu nayoishi ni pana watu watulivu, hakuna kelele. Mazingila kuna watu, hakuna majani majani pasafi, yani hakuna kelele kelele. Kwe niliyaminga kipindi ni kuchuo na soma mwaka wa kwanza, kimuula wa pili, ndo niliyami hapa, kusabuli nipata shida kidego na mtambani kwa na kanae. Nachupenda kusu aneo la kwanza pako kimya, hakuna watu wengi. Pako kimya atofauti na njumba nyingine wapangaji ni wenge kwa kuna kilele lakini hapa pia hakuna mamziki mamziki pia pako kimya sana. Ni sehemu nayoishi ndiyo ni salama na panaraha pia hapa na kilele.

Ndege wa kufugwa nyumbani hapana. Sina. Sijawai kufuga ndege. Sijawai kumiliki ndege. Japo kwa kipindi nilikuwa mdogo sana nimewai kushuhudia kakangu akifuga ndege. Aina ya njiwa na ndege aina tofauti tofauti. Ini ni kitu ambacho kikuwa kina kumbukumbu nzuri. Japo kuna kumbukumbu mbaya. Wamewai kugombana kaka zangu kupitia hawa ndege kwa hiyo sio kitu ambacho nimewai kukipenda sana kukifanya kwa sabu hakikuwa na kumbukumbu nzuri pia ila kufuga ndege ikatokea huko mbele nimebadilisha mawazo nitafuga pia.

Mazingila ya kazi nayoyapendelea ni mazingila yenye utulivu. Mbapo hakuna kelele, hakuna maugomvi, hakuna kufokeana ni kuelewana kuwelekezana. Ndiyo mazingila ambayo nayapenda kwenye kazi. Na natamani yenda sahemu ni kienda kufanya kazi sehemu iwe hivo. Kwa sababu mimi ni mtu ambaye sipendi kelele. Napenda amani napenda fulaha. Napenda kuelewana na watu ambao wapo kwenye hilo eneo. Kwa huu nitajitahidi, hata kama sijakuta ayo mazingila nitajitahidi kuyaweka yawe ya mtindo huu kwa sababu kuna laha kwenya amani. Kunaraha kuhishi sehemu ambayo ina amani au kufanya kazi sehemu ambayo ina amani.

Kitabu nacho kipenda zaidi ni naneza kusema tajiri wa babeli. Kitabu ni kitabu ambacho kinafundisha kuhusu fetha na mimi napenda pesa. Kwahio ni kitabu ambacho nakipenda zaidi na kielewa zaidi. Japo kuufanyia kazi baathi ya mambo imukua ni ngumu kidogo lakini kitabu ambacho nakipenda na kielewa kina nifanya njisikie vizuri. Kani hicho kitabu kina zungumzia pesa, kwauo muusika ambaye naeza kusema ni mpenda zaidi ni pesa. Namna pesa inavozungumziwa aliye nishauli kusoma hichikitabu. Nilafiki yangu mmoja wa kiume ye anasomanga sana vitabu ambaye amenishauli kusoma hichikitabu. Kusoma kitabu ndiyo, nimesoma vitabu vingi. Vyapo nina mpango wa kuvirudia vyote kwasabu kipindi kile nilikuwa nasoma tuu kama kulizisha, ju sahivi nataka nisome kama ku sehemu ya kujifunza na kuelewa, kwao nitarudia. Ndiyo kusoma vitabu vyake.

Bahari ndio nimewahi kuiona, nimewahi kuiona mara nyingi, sio bahari tu nimewahi kuona mpaka ziwa, ziwa ya nyasa, nimewahi kuliona, bahari pia nimewahi kuiona bahari ya hindi, ilikuwa ni kitambo kidogo, nipoendanga, tulikuwa tumeenda kama sehemu ya kufurahi kipindi tuko shule, kuwa nimeiona maji yake pia nikayachezea, nimeona, ilikuwa ni kumbukumbu nzuri kwa sababu tulikuwa tuko wengi, tulikuwa tuko wadogo, hatukuoneana, aibu japoni nikikumbuka mambo hayo kidogo inafanya nione aibu nikikumbuka. Lakini tulikuwa tuko wengi tulijifunza vitu vingi. Tulicheza sana kwenye maji tulizunguka kwenye maji, tulifanya kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa kumbuka nzuri.

Kuishi siku moja bila teknolojia. Ndiyo, naweza, naweza. Chamsingi tu niwe na vitu ambavyo vita nifanya nisifikirie teknolojia yani nikae sehemu ambayo kuna utulivu labda maji yanapita chakula kizuri ngoma michezo. Sito ifikiria teknolojia. Kwa hiyo naweza, ikatokea kuna hivo vitu siku moja bila ya teknolojia naweza kuishi. Ndiyo, nitaweza kuishi. Japo, itakuwa ngumu lakini nitaweza. Kwa siku moja tu nitaweza ila ingekuwa ni zaidi ya siku moja kidogo ingekuwa changamoto. Lakini kwa siku moja nitaweza naweza ndio.

Natumia data ya simu, kwasababu sehemu nilipo siwezi kupata wifi, natumia dawa ya simu, nanunua data, to natumia kwenye kufanya baathi ya mambo kama hivi kutuma sauti, kupata taarifa, natumia data, situmii wifi, ila ikitokea nimepata bahati ya kupata wifi, pia natumia wifi. Jopo ni marachache sana. Labda sehemu ambazo nimewai kwenda kukula barafu, chuo. Ndio sehemu nimewai kupata wifi. Hilo ni marachache sana kunikucha na tumia wifi, na tumia data ya sim.

Kuenda madukani, napendelea kuenda siku ambazo ni za wikendi. Sipendelei kwenda siku za kawaida kwa sababu ninakuwa nawaza vitu vingi. Ila siku za wikendi, inakuwa ni siku ambazo tunajua ni siku za kwenda kununua vitu kuvijaza tena. Kurudisha vitu ambavyo vimeisha navirudisha tena ndani. Kwa kuwa napenda kwenda Jumamosi au Jumapili kwa sababu ni siku ambazo. Zinakuwa ni rahisi. Kwanza nakuwa sina mambo mengi, nakuwa nimetulia. Napanga muda vizuri, hata nikiwa na kukosa muda, kujipanga vizuri. Kwa hiyo napendelea kwenda madukani siku za Jumamosi. Na Jumapili, ikitokea kuna hali ya kutaka msaada, katika hali hiyo nitaenda siku za kawaida, lakini sana sana napenda kwenda siku za wikendi.

Asubui nikiamuka mara tu nikiamuka mara nyingi huwa naenda msalani maranyingi sana naenda kusafisha kinywa na kurudi na baada ya hapo naanda chai nikisha kunywa naosha vyombo na kwenye muda kuamuka mara nyingi sipendi kuamuka ikiwa bado nimechoka najifunika wana penda kujifunika na kitu machoni hili mwanga usinipige machoni kwa sababu mwanga ukinipiga machoni nakosa usingizi. Kwa huo sipendi kwa muka mapema sana, wala kwa kucherewa sana. Mambo wa mbaya naitaji kufanya kabla sijaondoka, naitaji kufanya usafi. Naitaji kwacha sehemu ambayo nahisha safi. Hili nikirudi nisianza tena kazi moja ya kwanza kusafisha na itaji kukupaacha pakiwa pasafi. Na asubui yangu naisi amani kwa sababu nisiku mpya tena ya kupigi atua tena kwenda mbele. Kulekebisha makosa ya jana kuwakikisha nafanya visuli kwa hio siku inaendalia. Kwa hio ni siku ambayo naitumia kwenye kufanya mambo kwa uzuli zaidi.